Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani kama nyaraka muhimu, fedha na vifaa vya kielekroniki kwa makini. Hufanyika kwa kuvitunza kwenye sehemu salama, kutumia sanduku la usalama au akaunti za benki na kuhakikisha vina dhibitiwa vizuri. Hii, huniwezesha kulinda mali zangu, kuepuka hasara na kuwa na amani ya akili.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii, naitumia kuwasiliana na marafiki, kupata habari na kujifunza mambo mapya. Pia, hunisaidia kuburudika, lakini najitahidi kuitumia kwa kiasi kwa njia yenye manufaa.

Napenda kula nje ya nyumbani mara kwa mara. Hasa kwenye mikahawa midogo iliyo tulivu na furahia kujaribu vyakula tofauti kupata hewa mpya na kubadilisha mazingira. Pia ni fursa nzuri ya kupumzika na kufurahia huduma bila usumbufu wa kupika nyumbani.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia sana ni mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja. Yalinisaidia kuelewa watu tofauti, kuwasiliana kwa ufanisi, kutatua changamoto kazini na kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri na wengine.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Ugali hunishibisha kwa muda mrefu, unipa nguvu ya kufanya kazi na unalatha tamu ukiliwa na mboga, nyama, samaki au maziwa mala. Pia, hunikumbusha chakula cha nyumbani na mila za kiafrika. Jambo linalonifanya nijisikie huru na nimeridhika kila ninapokula.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima kunanipa furaha changamoto ya mwili na mtazamo mzuri wa mandhari. Pia, ufanya njisikie huru, kunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Huku, nikifuraia upepo safi na amani ya asili inayo kuja na kupanda milima.

Ndio napenda kuoga kwa maji ya moto. Usaidia kupumzisha mwili, kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie nikiwa mtulivu hasa asubui au baada ya siku ndefu ya kazi. Pia, unipanguvu mpya na hali nzuri ya kuendelea na shugli zangu za kila siku.

Ninazilea nywele zangu mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Kuosha kupaka mafuta au kribu na kuzichana iliziwe safi na nadhifu. Kufanya hivi hunisaidia kujisikia nipo vizuri na kujiamini.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha na utulivu. Na huniruhusu kujaribu mapishi mapya na kubuni latha tofauti. Pia, napenda kupika kwa ajili ya wengine. Kwa sababu hunifanya nijisikie nimechangia na kuleta furaha kwa wale ninao wahudumia.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie mchanganiko wa hisia. Wakati mwengine, nahisi subira na utulivu. Hasa kama najua mambo yataenda haraka. Lakini mstari unapokua mrefu au unasonga polepole bila maelezo. Huleta kuchoka kidogo na kukosa uvumilivu hata hivyo hujitahidi kutumia muda huo kujituliza kufikiria na kuangalia jambo la maana ili nisijiskie vibaya.

Tundalangu la kupendezwa ni embe na lipenda kwa sababu linaladha tamu, linaweza kuliwa likiwa bichi au mbivu na pia lina virutubisho vingi vinavyo saidia afya. Pia ni rahisi kupatikana na kutumika kwanjia mbalimbali kama juisi au saladi.

Sijawahi kuenda kwenye tamasha la mziki binafsi, lakini ningependa sana kupata nafasi hiyo. Tamasha la mziki huonekana kuwa la kufurahisha kwa sababu huleta watu pamoja, huonyesha vipaji vya wasanii na hulenga kumbukumbu nzuri kupitia mziki na burudani ya moja kwa moja.

Timu ya michezo ninayofwata sana ni Manchester United kwa sababu ni timu yenye historia tajiri, ushindani mkali na wachezaji wenye vipaji vikubwa. Napenda kufatilia mchezo yao kuona mikwaju ya kushangaza na kusherekea ushindi wao. Kila wanaposhinda nahisi furaha na motisha ya kushabikia zaidi.